Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni Whatsapp. Kwa sababu hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na marafiki, familia na wenzangu wa kazi. Kupitia Whatsapp, naweza kutuma ujumbe, kupiga simu za sauti au video, na kushiriki picha au nyaraka muhimu. Piu hutumia programu za mitandao ya kijamii kama vile Facebook au Instagram kupata habari, burudani na kuwasiliana na watu wengine. Zaidi ya hayo, hutumia programu ya barua pepe kufuatilia mawasiliano rasmi. Programu hizi hunirahisishia maisha ya kila siku. Hunisaidia kupata taarifa kwa haraka na kudumisha mahusiano yangu kwa urahisi na ufanisi.